Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki mzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari, na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabeji, karoti, na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto. Machungwa na maembe hapo sokoni. Je, nina pesa za kutosha? Ebu nihesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu mpya na bei mzuri.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

Wikendi inakuja, ni fanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua maitaji ya nyumbani. Au ni pumbuzike tu nyumbani ni soma vitabu, ni na kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, atujamuona kwa muda, iyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, na dhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi nitawaza mipango mzuri tulidhike wote.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima, nitengeneze tabia mzuri.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

Tupike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilinunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kutia ladha. Je, niandae ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo, na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miamoja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinaitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalie zipi muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nita azimia kwa baadae. Ninaitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina. Barua zilizo baki, ningeweza kutuma jibu moja kwa zote. Kazi hii inachukuwa muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku, ni kwa barua pepe tu.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nathani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea ya rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima ni mpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima ni jipange vizuri. Ebuni niandike orotha ni siko sahau kito chochote.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

Ile chakula napenda sana inaitwa mukimo. Iyo ni kwa sababu iyo ni traditional chakula ile ya wakikuyu ile halisi kabisa. Na ni chakula ambayo ikitengenezwa vizuri ikipikwa vizuri haitaharibika kwa haraka. Mamangu alikuwa ananiambia wakiwa wadogo walikuwa wanaikula kabla waende shambani. Na sa zingine ilikua inaeza kukaa kwa gala karibu hata wiki mzima bila kuaribika. Lakini ya sikuhizi inaikwe viungo vingi kama nyanya na vitunguu ambavyo vinafanya iharibike haraka. Kwa hivyo haipikwi mingi inapikwa ambayo itakuliwa kama siku mara moja ama mbili alafu iishe. Lakini bado ndiyo chakula ambayo napenda zaidi hadi kwangu na ni mukimo.

Majirani wangu nawafahamu sana hata nusu ya shamba yao walitukombolesha tukue tunalima kwa sababu wakona shamba kubwa sana. Na yetu ni kidogo. Kwa hivyo kuna sehemu kidogo walitugawia wakatwambia tuwe tunalima hapo. Na hapo ndio nimepanda matunda ya passion, nimepanda mahindi, alafu nikona miche kidogo ya matunda ya hapo. Kwa hivyo ni majirani napenda sana. Navjirani yetu anaitwa mama soni. Ana wasichana watatu mmoja anaitwa Nyambura. Wa pili anaitwa muthoni yeye ndio anaitwa Soni. Na watatu huitwa Nyakeo. Na wale wasichana ni marafiki zangu sana. Kwa sababu tuko rika moja. Kwa hivo ni majirani ambao tunapendana sana. Na ambao tumeweza kuendelea pamoja tangu nikiwa mdogo. Kwa sababu wameishi pale miaka mingi sana.